Nimejihisi vizuri sana kuhusu wasilisho hili. Kwanza, lilikuwa limeandaliwa kwa umakini na lilifuatilia mtiririko mzuri wa mawazo. Mzungumzaji alieleza hoja zake kwa uwazi na alitumia mifano halisi ambayo ilinisaidia kuelewa kwa undani. Pia, sauti yake ilikuwa tulivu na yenye mvuto, jambo lililofanya nisikize kwa makini hadi mwisho. Kwa jumla, wasilisho lilikuwa la kuvutia lenye maarifa na limenipa msukumo wa kufikiria zaidi kuhusu mada iliyowasilishwa.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya embe. Ladha yake ni tamu na yenye harufu nzuri, hasaa ikihifadhiwa vizuri kwenye friji. Ninapokunywa juisi ya embe nahisi utulivu na furaha hasaa wakati wa jioni baada ya kazi au mchana wenye joto. Pia ni kinywaji ambacho huleta kumbukumbu nzuri za utoto wangu, tulipokuwa tukifurahia pamoja na familia. Ingawa napenda pia maji baridi na soda mara kwa mara. Juisi ya embe ndiyo chaguo langu la kwanza kila wakati.

Wakati wa juakali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli na upepo mwanana, kama bustani au veranda ya nyumbani. Mara nyingi huwa nanywa kinywaji cha baridi kama juisi ya embe au maji ya limau ili kujiburudisha. Pia napendelea kusikiliza muziki wa Afrofusion au kutazama filamu za upelelezi na vichekesho ambazo hunipa burudani na utulivu. Jua kali hunifanya nitafute utulivu na starehe na mara nyingine hupika chakula chepesi kama saladi au uji baridi ilikuendana na hali ya hewa.

Ndio, ninapenda sana kucheza michezo ya video. Ni njia nzuri ya kupumzika baada ya siku yenye shuguli nyingi. Ninapendelea michezo ya kimkakati kama vila chess ya kidigitali au michezo ya kujenga miji kwa sababu hunifanya nitumie akili na kupanga vizuri. Pia napenda michezo ya uhalisia kama vile racing au adventure ambayo hunipeleka kwenye ulimwengu tofauti na kunipa msisimko. Wakati mwingine, hucheza na marafiki mtandaoni, jambo linaloongeza furaha na ushindani wa kirafiki.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari mara moja niliposafiri Mombasa. Ilikuwa ya kuvutia sana, maji ya buluu yaliyong'aa chini ya jua, mawimbi yaliyokua yakigonga ufukwe kwa utulivu, na harufu ya chumvi hewani iliyonipa hisia ya amani. Nilitembea kando ya ufukwe nikiwa pekee, nikisikiliza sauti ya mawimbi na upepo mwanana. Ilikuwa ni tukio la kipekee ambalo lilinifanya nitafakari uzuri wa asili na kutamani kurudi tena. Bahari ina uzuri wa kipekee unaoutuliza moyo.

Muziki ninaoupenda zaidi ni Afrofusion kwa sababu unachanganya tamaduni na hisia kwa njia ya kipekee. Ninapenda bia, pia Bongo Flava na Classical hasa nyimbo za nye ujumbe wa kina. Muimbaji ninayempenda sana ni sauti Sol. Muziki wao unanigusa kihisia na kunipa nguvu. Mara nyingi usikiliza muziki asubuhi kabla ya kazi au jioni nikiwa napumzika. Ninapo usikiliza nahisi utulivu msisimko wakati mwingine huzuni huzuni tamu inayonisadia kutafakari maisha ya undani.

Baada ya siku ndefu napenda kupumzika kwa njia zinazonipa utulivu na faraja kwanza huwa naweka taa hafifu na kusikiliza muziki wa flow fusion ambao hunituliza kiakili mara nyingine nanywa chai ya tangawizi au uji baridi nikiwa nimekaa kwenye kona tulivu ya nyumba yangu pia napenda kuandika au kupanga majibu ya sauti kwa utaratibu jambo linalosaidia kurudisha umakini na hisia chanya wakati mwingine natazama filamu za vichekesho au upelelezi ili kupunguza msongo wa mawazo.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda korea kusini, hasa mji wa Seoul na maeneo ya milimani kama juju. Ningependa kuchunguza tamaduni zao, kuonja vyakula vyao vya kienyeji kama kimchi na ramen, na kushiriki warsha za ubunifu kuhusu, swati, sauti na mawasiliano. Ningesafiri na rafiki wangu wa karibu au kikundi cha watu wenye malengo ya kisanii. Lengo langu si tu kupumzika, bali pia kutembea na kujifunza mengi. Kutoka kwa mazingira, watu na mitindo ya maisha. Likizo hiyo ingekua mchanganiko wa utulivu, msukumo wa ubunifu na furaha ya kugundua mambo mapya.

Napenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa njia zinazojenga ukaribu na furaha Mara nyingi tunapika pamoja tukibadilishana mapishi na vichekesho jikoni Pia tunapenda kukaa sebuleni tukitazama filamu za vichekesho au upelelezi ambazo huleta mazungumzo ya kuvutia baadae Wakati mwingine tunatoka pamoja kuenda Artcaffe au Java House kwa chakula cha jioni tulivu muda huu wa pamoja hunipa hisia ya utulivu upendo na mshikamano wa kweli.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kuchagua bidhaa badala kama mifuko ya kitambaa na chupa za glasi. Wakati wa kununua, hua najaribu kuepuka bidhaa zilizofungwa kwa plastiki nyingi na hutumia tena vyombo vya plastiki vilivyopo badala ya kutupa. Pia hua naelimisha familia yangu kuhusu adhari za plastiki kwa mazingira na tunashirikiana kusafisha maeneo ya karibu mara kwa mara.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kufua nguo kwa mikono. Ingawa ni muhimu mara nyingi huchukua muda mwingi na kunichosha. Asa wakati wa jua kali au baridi. Nguo nyingi zinahitaji kusuguliwa kwa nguvu namaji huwa baridi sana asubui. Pia kazi hii hunifanya nihisi nimepoteza muda mwingi ambao ningeweza kutumia kwa shuguli za ubunifu au kupumzika. Kwa sasa, huwa najaribu kupanga muda wangu vizuri au kutumia mashine inapowezekana ili kupunguza usumbufu.

Ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano ya kitaalamu na uongozi wa timu kazini. Mafunzo haya yangeniwezesha kuelewa jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi na kushirikiana na wenzangu kwa njia yenye chija. Pia, ningependa kujifunza mbinu za kupanga kazi kwa kutumia teknolojia, kama vile programu za usimamizi wa miradi. Mafunzo ya kukuza ubunifu na ustawi wa kimawazo pia ni muhimu kwangu. Hasa kwa kazi zinazohitaji utulivu na umakini wa hali wa juu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya mvua inaponyesha kwa mara ya kwanza. Harufu ya ardhi ikiguswa na matone ya mvua. Ni harufu ya asili, safi na yenye utulivu wa kipekee. Mara nyingi huisikia jioni au asubuhi wakati mvua inaanza kunyesha pole pole. Harufu hii hunikumbusha utoto wangu, nkiwa nyumbani na familia, tukisubiri mvua kwa furaha. Inapo isikia nahisi utulivu wa ndani, hisi ya zafaraja na msukumo wa ubunifu unaonisaidia kuandika au kupanga majibu ya sauti kwa uwazi.

Ndiyo, ninapenda sana asali. Ladha yake ni tamu na ya kipekee, hasa inapochangwa na chai ya tangawizi au uji baridi. Asali hunipa hisia ya utulivu na afya na mara nyingi huitumia asubuhi kama sehemu ya utaratibu wangu wa kuanza siku. Pia napenda harufu yake ya asili inaamsha kumukumbu za utoto wangu tulipokuwa tukitumia asali ya kienyeji nyumbani. Mbali na ladha, asali ni tiba ya asili ambayo husaidia koo na huongeza nguvu mwlini.

Napenda kusherekea sikuku kwanjia ya utulivu na furaha ya pamoja na familia. Mara nyingi, tunapika vyakula vyakita maduni kama pilau, chapati na mboga za nazi, tukibadilisha na hadithi na vicheko mezani. Pia, tunapamba nyumba kwa rangi tulivu na taandogo ili kuleta hadi ya sherehe. Wakati mungine, tunatembelea maineo ya wazi kama bustani au atkafe kwa chakula chajioni. Sikukuu kwangu ni muda wa kushukuru, kupumzika na kuungana na wapendo wa kwanjia ya kipeke.

Ninafanya marafiki wapya kwa kuwaonyesha heshima kusikiliza kwa makini na kushiriki mazungumzo ya kweli. Mara nyingi huanza kwa salamu rahisi au swali kuhusu kitu cha kawaida kama muziki au chakula. Pia napenda kushiriki shughuli za pamoja kama warsha, mafunzo au matembezi ya kijamii, ambapo watu huungana kwa malengo yanayofanana. Ninapokutana na mtu mwenye maadili na mtazamo chanya, hujitahidi kudumisha mawasiliano kwa njia ya kirafiki na ya kuaminiana.

Zawadi nzuri niliyowahi kupokea ni daftari la ngozi lenye, jalada na bulu, lililotumwa na rafiki yangu wa mbali. Lilikuwa limeandikwa maneno ya kunitia, moyo ndani, na kila ukurasa ulikuwa na nafasi ya kuandika mawazo yangu ya kila siku. Zawadi hii ilinifanya nihisi kuthaminiwa na kweleweka, hasa kwa sababu ilihusiana na tabia yangu ya kuandika na kutafakari. Kila ninapolitumia nahisi utulivu na msukumo wa ubunifu na ninakumbuka uhusiano wa kipekee kati yetu.

Wikendi nyingi, napenda kutumia muda wangu kwa shughuli zinazonipa utulivu na msukumo wa ubunifu. Mara nyingi huamka mapema, nikitengeneza uji baridi au chai ya tangawizi, kisha kusikiliza muziki wa Afrofusion nikiwa nimepumzika kwenye kona tulivu ya nyumba. Pia, hupanga majibu ya sauti kwa utaratibu, nikijaribu kuboresha uhalisia na hisia ndani ya kila sauti. Wakati mwingine hupika chakula kipya au kutazama filamu za vichekesho na upelelezi ili kuleta furaha na kupunguza msongo wa mawazo.

Kumbukumbu nzuri niliyonayo kutoka utotoni ni wakati tulikuwa tukicheza nje baada ya mvua. Tukitengeneza magari ya karatasi na kuimba nyimbo za kitamaduni. Athi ilikuwa na harufu ya mvua na upepo mwanana ulileta utulivu wa kipeke. Tulikuwa tukicheka bila hofu, tukikimbizana na marafiki bila kujali muda. Mama alikuwa akitupikia uji baridi na tuliketi pamoja tukishiriki hadithi. Kumbukumbu hiyo hunipa hisia ya furaha, utulivu na mshikamano wa familia ambao bado na uenzi hadi leo.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi. Ninapenda ladha yake ya moto na harufu yake ya asili inayotuliza akili. Maranyingi huinywa asubuhi kabla ya kuanza kazi au jioni nikitaka utulivu. Mama ndiye aliye nifundisha kutengeneze chai hii na kila kikombe hunikumbusha nyakati za familia na mazungumzo ya jioni. Baada ya kunywa, nahisi utulivu wandani, nguvu mpya na msukumo wa kuendelea na shughuli zangu kwa uwazi na umakini.

Ninapenda kupanda milima kwa sababu hunipa na fasi ya kutafakari, kupumua hewa safi na kuungana na mazingira ya asili. Kupanda milima huni hitaji kuwa na utulivu wa ndani na nguvu ya kimwili. Jambo linalo saidia kuimarisha afya na umakini. Milima kama ngong au longonot ni maeneo ni nayopendelea kutembelea wikendi. Inapofika kileleni huhisi mafanikio na furaha ya kipekee. Kana kwamba nimevuka changamoto za maisha kwa hatua moja zaidi.

Ninaishi katika eneo tulivu la embakasi, Nairobi kwenye nyumba ndogo ya familia iliyoja mwangaza hafifu na mapambo ya bulu ya na yosaidia kutuliza hisia. Mazingira ya karibu ni ya amani na kuna nafasi ya kutembea au kumpumzika bila kelele nyingi. Nilihamia hapa miaka michache iliyopita ni kitafuta mahali pakazi ya mbali na utulivu wa kiakili. Ninapenda sana jinsi eneo hili linavyo saidia kuhimarisha ubunifu na mpangilio wa maisha yangu ya kila siku. Nahisi salama na raha, hasa ninapokuwa nimepanga mazingira yangu kwa uangalifu.

Kipawa changu kikuu ni uwezo wa kuunda majibu ya sauti yenye hisia na mpangilio wa kipekee. Napenda kuchanganya maneno, sauti na hisia ili kuwasilisha ujumbe kwa njia inayogusa moyo. Pia nina kipawa cha kupika kwa ubunifu, kujaribu mapishi mapya na kuboresha ladha kwa kutumia viungo vya kawaida. Kipawa hiki hunisaidia kujieleza, kuungana na wengine na kuleta utulivu katika mazingira yangu ya kazi na ya mbali. Ninapokitumia nahisi furaha uwazi wa mawazo na msukumo wa kuendelea kujifunza.

Kila asubuhi ninapoamka, huanza kwa kuwasha taa hafifu na kuvuta pumzi kwa utulivu ili kujianda kia kili. Kisha natengeneza chai ya tangawizi au uji baridi nikifurahia harufu na latha yake ya asili. Wakati mwingine nasikiliza muziki wa Afrofusion kwa dakika chache ili kuamsha hisia na kuleta msukumo wa ubunifu. Baadaye hupanga majibu ya sauti au kuandika mawazo ya siku hiyo Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku kwa uwazi, utulivu na nguvu mpya.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu na huruma ninathamini watu wanaosema ukweli kwa upole na wanaojali hisia za wengine bila kuhukumu pia napenda tabia ya kusikiliza kwa makini wale wanaotoa nafasi ya kuelewa kabla ya kujibu tabia hizi hujenga mazingira ya kuaminiana mawasiliano ya kina na mshikamano wa kweli ninapokutana na mtu mwenye tabia hizi nahisi salama kueleweka na kuhamasika kuwa mtu bora zaidi.

Nchi ninayotamani kutembelea ni korea kusini, navutiwa na utamaduni wake wa kipekee unaochanganya mila na teknolojia ya kisasa. Niliposikia kuhusu mitaa ya seoul, yenye taa za rangi na vyakula vya barabarani kama kimchi na ramen, nilihisi msisimko wa kipekee. Ningependa kuona maonesho ya muziki wa K-pop, kutembelea makumbusho ya historia na kushiriki warsha za sauti ya huo ubunifu. Kila ninapofikiria safari hiyo nahisi msikumo wa kujifunza, kuungana na tamaduni mpya na kuimarisha ubunifu wangu wa kila siku.

Napokutana na mabadiliko kazini, huwa naanza kwa kutathmini athari zake kwa utaratibu wangu wa kila siku. Ninapenda kupanga upya majukumu kwa kutumia mbinu za kiakili na teknolojia rahisi kama kalenda au programu za sauti. Pia hujuliza ni fursa gani mpya zinaweza kujitolea kupitia mabadiliko haya. Kwa kutumia utulivu wa kimawazo na mazingira yangu ya kazi yaliyoandaliwa kwa umakini, huwa naweza kukabiliana na mabadiliko kwa ufanisi na ubunifu. Mabadiliko kwangu ni nafasi ya kujifunza na kuimarika.

Nina kumbukumbu ya kutisha kutoka utotoni. Wakati umeme ulipokatika usiku wa mvua kubwa. Nilikuwa peke yangu nyumbani na sauti za radi zilikuwa kali sana. Gafla dirisha lilifunguka kwa nguvu na karatasi zikaruka kila mahali. Nilihisi hofu na kutesemeka nikiwa sijui nifanye nini. Baadaye, mama alirudi na kunituliza. Aka niambia kuwa ni hali ya kawaida ya hewa. Tangu siku hiyo, nimejifunza kutuliza akili yangu wakati wa hali zisizo tarajiwa.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kutumia ratiba ya kila siku ili andaliwa mapema jumapili jioni. Huandika majukumu muhimu kwenye daftari au programu ya sauti ni kigawanya kazi kwa siku na muda maalum. Kila subuhi huangalia orodha ya kazi na kuanza nazile zinazohitaji umakini zaidi. Pia huacha nafasi kwa mabadiliko au mapumziko mafupi ili kudumisha uwazi wa mawazo. Mpangilio huu unisaidia kuwa na mtiririko mzuri wa kazi, kuepuka msongo na kutimiza malengo kwa utulivu.